Hekima nzuri niliyojifunza maishani ni hekima ya kuishi na kila mtu. Hekima hii imenisaidia sana kuweza kuishi na watu wa kutoka maeneo tofauti. Ili kuishi na mtu ambaye ninaheshimu vile ambavyo anaheshimu na pia yeye anaheshimu yale ambayo ninaheshimu. Kwa hivyo hekima hii imenisaidia sana kuweza kuishi na watu wa aina tofauti na pia kuweza kutatua tatizo za aina tofauti.

Mimi nahifadhi vitu kadhaa vya thamana, ninahifadhi vitu ambavyo ninajua kwamba nitavitumia katika maisha ya badae, na vitu hivi ninavihifadhi sana sana kwa nyumba yangu, na pia nahifadhi kwenye benki, nina tafuta mahali pazuri pa kuhifadhi vitu hivi maana najua kwamba ninapovihifadhi, nitaweza kuvitumia pia badae.

Ndiyo nimewainunua tikiti za tukio, ni wakati ambapo mimi napenda kucheza mpira na pia kutazama mpira, kwa hivyo wakati kuna mpira wa miguu huwa napenda sana kununua tikiti ya matukio hayo ili nikawe mmojawapo wanaotazama michezo huo. Nimewainunua wakati ambapo ninaenda kuangalia hata sinema pia, na pia kuangalia kwenye mziki.

Mi hupenda sana majira ambayo ni ya mvua kwa maana mimi ni mkulima. Napenda sana majira ambayo kunanyesha mvua, inaponyesha, inanipatia nafasi ya kujiandaa kama mkulima, kuandaa shamba langu, ili nikaweze kujiandaa kupanda mimea yangu. Ninapenda sana kati ambapo mvua inanyesha, ninaandaa tu shamba langu na kujiandaa kwa kulima.

Mimi napenda chakula chenye ladha. Chakula ambacho kimepikwa na kina ladha nzuri. Ladha nzuri ambayo inavutia hata kwa harufu. Haswa kikiwa ni chakula ambacho kimewekwa kama kitunguu saumu na pia kimewekwa vifaa tofauti. Tofauti ambavyo vinaongezea ladha.

Nime wahi kushiriki mashindano kadhaa wa kadhaa, nime wahi kushiriki mashindano ya mpira, mashindano ya mbio, nime wahi pia kushiriki mashindano ya kusoma na mashindano haya yote nilikuwa nina ibuka kuwa mshindi. Haswa mashindano ya mpira na mashindano ya mbio, nimekuwa na yapenda sana wakati nilikuwa mwanafunzi shuleni.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wakati ambapo kila mmoja ana nafasi ya kuzungumza na kila mmoja ana nafasi ya kuwakilisha shida zake na kila mmoja anaweza akasikilizwa. Wakati ambapo kuna na mazingira ambayo kazi inafanywa kwa umoja ninapenda sana mazingira hayo.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi na pia jioni, huwa ninapenda kufanya mazoezi wakati ambapo ninamka asubuhi, ninakuwa na wakati mwafaka wa kufanya mazoezi, na pia jioni wakati ambapo nimepumzika, wakati ambapo nimetoka kazini, nakuwa pia na wakati mchache wa kufanya mazoezi.

Mimi hupenda kusoma na pia napenda kuandika. Wakati ambapo ninasoma, ninaandika chini yale ambao ninasoma ili nikuwe na nafasi ya kuelewa zaidi. Na pia wakati ambapo niko kwenye mkutano ambao ukona mambo kadha wakadha ambao tunazungumzia. Napenda sana wakati ambapo ninayandika chini kwa mana inanipa nafasi ya kuelewa zaidi.

Mimi sana sana hufua nguo mara moja tu kwa wiki, huwa ninapenda kufua nguo wakati wa weekendi pekeake. Na huwa ninapenda wakati ambapo ninafua nguo zote pamoja ili niwe na nafasi ya kufanya hiyo shughuli kwa maana sipendi sana kufua nguo kati nazifua zote pamoja. Na fua wikendi.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ambalo naliona ni tukio la kuoa. Mimi ni huwa ninaliona likiwa ni tukio muhimu sana. Kwa mana linanipa nafasi ambayo ili nianzishia familia. Na kwa hivyo ninaiangalia familia ikiwa ni muhimu sana kwangu. Na tukio hilo naliona likiwa ni la maana.

Ndiyo nimewahi kutembelea ziwa na pia nimewahi kutembelea mto. Wakati ambapo nilikuwa mdogo, nilikuwa natembelea mito mara kadhaa wa kadha. Wakati ambapo nilienda katika shule pia nilikuwa na nafasi ya kutembelea mito. Na pia nikatembelea maziwa kadha wa kadha kama ziwa Viktoria, ziwa Baringo na ziwa Turkana.

Mimi hungoja baruapepe mara nyingi sana kwa siku kwa mana mawasiliano yangu mengi kufanya kupitia baruapepe na kwa hivyo kila mara mimi hukaa nikiwa ninaangalia baruapepe kwa maana natarajia baruapepe kila wakati na kila wakati naweza pokea tu baruapepe kwa kuwa hayo ndiyo mazungumzo na mawasiliano yangu muhimu.

Mimi hupenda kuenda madukani wikendi, huwa ninapenda sana wakati ambapo ninaenda madukani, haswa wakati wajioni, wakati najumuika na familia yangu, wakati wa wikendi, na hinanipatia nafasi ya kufanya mambo mengi, kuweza kutazama fitu nyingi, na pia kuweza kujifurahisha pamoja na familia yangu.

Mimi hupenda sana kuandika kwa kompyuta si kwa mkono, napenda sana kuandika kwa kompyuta kwa maana ninaiona ikiwa rahisi na pia mimi ni mtu ambaye napenda teknolojia, kwa hivyo kuandika kwa kompyuta inanipatia nafasi pia, ya kujifanyisha kazi kwa teknolojia na pia kujifurahisha.

Ndiyo mimi hutumia teknolojia ya sauti hasa wakati ambapo nazungumza na watu wengi. Na kwa hivyo wakati ambapo ninazungumza na umati kama kanisani au kwenye mikutano kama conference huwa ninapenda kutumia teknolojia ya sauti ili niwe na uwezo wa kufikia kila mtu na kufikia watu wengi.

Mimi hushughulikia wateja kwa kuzungumza nao kutengeneza mazingara mazuri ambayo ninaweza wa kuzungumza. Na wakati ambapo ninawashugulikia ninawapatia pia nafasi ya wao kuzungumza. Na pia kuwakilisha shida zao au changamoto ambazo wanapatana nazo kazini.

Tabia ya watu inayonichukiza sana ni tabia ya mtu kutaka kuwa kila mahali. Una kutana na mtu ambaye nimepatana tu na yeye kwa mara ya kwanza lakini anataka akue kiongozi, anataka aongoze kila mahali, anataka afanye kila kitu, hata na mambo ambayo hana ujuzi. Kwa hivyo unapata mtu kama huyo anaharibu mambo sana.

Mimi ningependa sana kutembelea nchi ya Izraeli. Mimi kama mkristo, ningependa sana kutembelea nchi hii, kwa maana ina historia nyingi ya kikristo. Ningependa sana kutembelea maeneo ambayo yalikuwa muhimu sana wakati wa maisha ya Yesu Kristo, ili pia nikaweze kujifunza na nikaweze kuwa na nafasi ya kuona vitu ya historia.

Mimi huwa ninapenda sana kusimamia. Wakati ambapo ninasimamia, nina nafasi ya kurekebisha mambo mengi na kuongoza watu kwa njia tofauti. Hiyo inanipatia nafasi ya kuweza kuweka vitu katika mpangilio ambao ningependa na pia kusaidia wengine kufikia malengo yao.

Mimi jumamosi na jumapili huwa siku muhimu sana kwangu. Jumamosi huwa siku yangu ya kupumzika, nitaamka nifanye shughuli kidogo za nyumbani kisha nikuwe na nafasi ya kuketi na kuzungumza na watu wangu wa familia. Jumapili nayo ni siku ya kuenda kanisani siku ya ibada siku ya kuwa na nafasi na mungu.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ambayo iko na flavor ya vanilla au strawberry. Napenda sana keki ambayo haina mafuta mengi, keki ambayo haina cream nyingi, keki ambayo tu haina pia sukari nyingi, lakini iko na flavor ya vanilla au strawberry.